Mafanikio gani nimeyapata kazini? Pale kazini kuna mafanikio kadha wa kadha ambayo nimepata. La kwanza nimepata kupewa tuzo kwa mara mbili. Kwa kazi ambayo ninafanya ambayo ni nzuri. Kwa marambili nimepewa tuzo. Na ni jambo nzuri nafurahia. Ni jambo la mafanikio. Ambalo limefanya nikapata motisha zaidi kwa kazi yangu.

Wakati napenda kufanya nini wakati wa jua kali? Wakati ambapo kuna jua kali kama sasa, mimi hupenda kukaa kwa nyumba ama kwa ofisi bila kutembea tembea kwa muda mrefu. Maana nikitembea kule nje jua kali inakuchoma. Kwa hivyo sana sana ni kujificha na kukaa mbali na jua na pia kunywa maji kwa wingi. Nafaa kunywa maji kwa wingi sana sana wakati ambapo kuna jua kali.

Kama napenda chai au kahawa, inategemea wakati wa asubuhi, nikipata kunywa ya kiamsha kinywa, mimi sana sana hutumia chai ya mkandaa, maanisha chai ambayo haina maziwa. Na sana sana wakati wa jioni pengine napatana na marafiki au jamii mimi hupenda kutumia kahawa kwa hivyo inategemea mimi hutumia chai na kahawa lakini sana sana ni natumia chai.

Mfireji gani wa TV unafuata? Kwa sasa hamna mfereji wowote wa TV ambao naufuata kwa maana sina wakati kabisa wa kufuata masaa ni machache kwaivo ni nadra sana kupata ninafuata mfereji kwenye TV.

Ninapenda chakula chenye mafuta. Maana mafuta inaongeza ladha. Mafuta husaidia kukaranga chakula ili kikapata. Ladha nzuri. Ninapokaranga kitunguu ili upate kukaranga chakula. Huo kukaanga huko kwa kutumia mafuta kunafanya chakula kiwe na ladha zaidi. Lakini chakula tu cha kuchemsha ni kizuri kwa afya yangu, lakini wakati mwingine hakina ladha.